Kwa mimi, mwezi ninaopenda zaidi ni disemba na sababu yake ni nyingi kwanza kabisa ni kipindi cha mwaka, mwisho wa mwaka kwa hiyo kuna ile feeling ya kumaliza safari moja na kujiandaa kuanza nyingine. Inanipa nafasi ya kutulia kuangalia mwaka ulivyopita kujikumbusha mambo niliyofanya vizuri na yale ningependa kuboresha pia disemba huja na hali ya mapumziko na furaha, watu wengi huwa na mood, poa, stress ya kasi inapungua na kuna wakati wa kukutana na familia na marafiki. Napenda sana hiyo atmosphere ya shukrani, kushare chakula, vicheko na kuimarisha, mahusiano, hata kama mtu hana shere, kubwa bado kuna ile amani ya moyoni. Kwa upande mwingi, disema inanipa nafasi ya kupanga upya malengo, naanza kufikiria mwaka ujao nifanye nini tofauti, nifanye nini bora na ni wapi nataka kufika. Kuna matumaini mapya na motivation ya kujisukuma zaidi kwa kifupi, disemba ni mwezi tu kwangu. Ni wakati watuwafakari, shukrani na matumaini mapya, ndio maana naipenda sana.

Mimi napanga muda wangu wa mtandao kwa makini, lakini kwa kawaida nakuwa nikitumia masaa mbili hadi nne kwa siku. Sehemu kubwa ya muda huu naitumia kwa kazi kusoma habari, kuangalia mitandao ya kijamii kama WhatsApp, TikTok au kuona video za burudani. Pia napanga muda wa kupumzika bila mtandao ili akili nipate nafasi kupumzika na sio kuangalia na simu kila wakati. Kwa ujumla ni mchanganyiko wa kazi, burudani na wakati wa kupumzika ili siku iwe yenye uwiano vizuri.